Napenda kutazama michezo zaidi. Kutazama unipa burudani bila kuchoka sana. Na pia napenda kuchambua mbinu na ushindani. Hata hivyo, kucheza pia ni vizuri kwa afya na furaha. Hasa kama ni kwa kujiburudisha tu.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Hunisaidia kuelewa tulikotoka sababu za mambo yanayotokea leo na makosa au mafanikio ya waliotutangulia. Historia pia hufungua fikra na hutupa mafunzo muhimu kwa maisha ya sasa na ya yajao.

Ndiyo, napendelea viatu vya michezo. Ni vizuri kwa kutembea, vina starehesha na vinafaa kwa shuguli nyingi za kila siku. Lakini nikihitaji mwonekano wa heshima au rasmi viatu vya ngozi navyo ni chaguo zuri.